Ndivyo, natumia huo mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni teknolojia ya kisasa na ni teknolojia inayo ilio na uwezo wakufanya vitu zako ziwe.

Maktabani naenda mara mbili kwa siku, mara nne kwa wiki, na pia nina maktaba chumbani pangu pia. Huwa naingia maktabani pia chumbani pangu. Na kazini pia.

Napenda kucheza ngoma sana sana kwenye hoteli za starehe zilizotulia zisizopenda kelele. Zenye watu wenye kuheshimika na kuaminika kwa utulivu wao.

Napenda kinywaji cha maembe. Nilicho fahamishwa na rafiki yangu mpendwa Musa Tukiwa Quickfield Hotel, Jijini Busia Kinywaji hicho kilinipendeza sana siku hiyo.

Tamasha la mziki nilienda jijini kisumu kwenye tuende na kule festive fest pale dunga beach. Tamasha hilo lenye mziki lilikuwa. Tamasha lenye furaha sana siku iyo kisumu city.

Nafanya mazoezi asu sana sana jioni mazoezi ya aina ya push ups au kukuinua vyuma kwenye chumba cha kukuinua vyuma yani gym.

Mimi ni mwana biashara jijini busia western biashara yangu ni ya kuuuza miti miti za ujenzi mbao za ujenzi vitanda za kulalia hiyo ndio kazi yangu ninayoipenda.

Nina kikosi cha watu wawili wenye kushughulikia kazi zangu za kidharura wenye uwezo wa kuelimisha na kupanga mikakati za kazi zangu za kidharura kwa njia inayostahili.

Uaminifu na uhusiano mwema baina yangu na wafanyikazi wenzangu ni motisha ninayoipata kazini kila siku ninapoelekea kazini na kurudi kwangu.

Ndivyo nimeona bahari busia katika kijiji cha cha matayos kuna bahari inayojulikana kwa jina la sio suo suo port.

Ninapenda kuimba. Nyimbo za wasanii ninao wapenda. Narudia nyimbo zao zinazo nifraisha kwa njia ya kurudia matamshi yao yaliyo semwa kwa miziki zao.

Simu ni kifaa kinachonisaidia zaidi kwa mawasiliano yangu ya kibiashara mimi na wanabiashara wenzangu. Kila siku simu ni kifaa kinachonisaidia sana.

Yoga ni zoezi ambayo bado zijajaribu kufanya na sioni nikifanya yoga kwa kuwa sipendelei au sipendi kufanya yoga.

Tabia yenye roho safi yenye kusaidia wasiojiweza yenye kuinuana yenye kuonyesha wengine maisha si pesa tu bali ni uwezo wetu au wakuamka na kuwasiliana kila siku.

Sipendi kucheza michezo ya ubao kwa kuwa sina ufahamu kamili au ufahamu unao hitajika mimi kuelewa michezo au kucheza michezo ya ubao.

Napenda kusoma vitabu za kijamii, vitabu zenye uwezo wa kutufunza mikakati au tabia za kitambo, vitabu zenye uwezo za kutufungua macho nakujua yaliojiri.

Ninasasisha vifaa vyangu mara tatu kwa wiki ili viweze kukuwa na ustaarabu na uwezo wa kukaa usikuwe na uwezo wa kuharibika mapema.

Ninapendelea kuandika kwa sababu ubongo wa binadamu una uwezo wakushika au kuelewa zaidi kwa njia ya kuandika. Mimi napenda kuandika.

Ninapenda kusimamia kwa kuwa ninauwezo wa kusimamia shirika au shinikizo la gumzo au kampuni yoyote.

Ninapenda kuwa mahali patulivu mahali penye watu wenye nia ya kuwaelimisha wengine katika uborefu au ubunifu wa kujiendeleza katika maisha tunayoishi nchini kenya.